Kila siku mimi hutumia njia mbalimbali za usafiri kulingana na shughuli zangu lakini mara nyingi mimi hutegemea usafiri wa umma kama matatu au mabasi ili kufika mjini usafiri huu unanipa fursa ya kuona maisha ya watu na mazingira yanayonizunguka. Wakati mwingine, mimi hupenda kutembea kwa mguu ili kufurahia hewa safi na kufanya mazoezi kidogo ya mwili. Iwe ni kwa gari au kwa mguu muhimu kwangu ni kufika ninakoenda salama na kwa wakati.

Mimi huamini kuwa mabadiliko huanza na hatua ndogo hivyo ninajitahidi sana kupunguza matumizi ya plastiki na kuhakikisha situpi taka ovyo mitaani. Pia mimi ni muumini wa kupanda miti na kutunza uasilia wa mazingira yanayonizunguka ili kuhifadhi hewa safi kwa vizazi vijavyo. Kulinda mazingira ni jukumu letu sote na kila tendo langu linalenga kuifanya dunia kuwa mahali bora na pa kijani zaidi. Tunatakiwa kuithamini ardhi yetu kwa sababu ndiyo mama wa maisha yetu yote.